Kupanga kazi ni mojawapo ya stadi muhimu zaidi katika maisha ya kila siku. Iwe ni katika masom, kazi, biashara au hata shughuli za nyumbani. Bila mpangilio mzuri, mtu anaeza kujikuta, akizidiwa na majukumu, akichelewa kutimiza malengo au akifanya kazi nyingi bila kupata matokeo yanayoridisha. Mimi hupanga kazi zangu kwa kuzingatia misingi ya nidhamu, upagaji wa muda na tathmini ya vipaumbele hatua ambazo. Ambazo, unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kwa utulivu wa akili. Hatua ya kwanza ninayotumia katika kupanga kazi zangu ni kubaini malengo. Kila kazi ninayokusudi kufanya lazima iwe na lengo wazi. Kujiuliza maswali kama kazi hii inalenga kufanikisha nini? Ni muhimu kwa kiwango gani? Ina mchango gani katika malengo yangu ya muda mrefu? Na kwa kufanya hivyo, ninaweza kutafautisha kati ya kazi za msingi na zile zisizo na uzito mkubwa. Malengo yaliyo wazi hunipa mwelekeo na motisha ya kuendelea kufanya kazi bila kukata tamaa. Baada ya kubaini malengo, ufuata orodha za kazi. Huandika kazi zote zinazopaswa kufanya kwa siku, wiki au hata mwezi mzima. Orodha hii hunisaidia kuona kwa uwazi majukumu yote yaliopo badala ya kuyaweka kichwani, jambo linaloweza kusababisha msogomano wa mawazo. Kazi huandikwa kuanzia zile ndogo hadi kubwa kwa sababu kila kazi hata ile ndogo ina mchango wake katika kukamilisha lengo kuu. Kipengele kingine muhimu katika upagaji wa kazi ni kueka vipaumbele. Si kazi zote zina uzito sawa. Hivyo, hutumia mbinu ya kugawa kazi katika makundi. Kazi za dharura na muhimu, kazi muhimu zisizo na za dharura, kazi za dharura zisizo muhimu, na kazi zisizo muhimu wala za dharura. Mpangilio huu hunisaidia kujua ni kazi gani nifanye kwanza na ipi inaweza kusubiri. Kwa njia hii, huepuka kutumia muda mwingi kwenye mambo yasiyo na tija huku nikichelewesha majukumu muhimu. Aitha, upagaji wa muda ni guzo kuu katika jinsi, ninavyopanga kazi zangu. Kuadaa ratiba ya kila siku inayoonyesha ni saa ngapi nitafanya kazi fulani. Hii hunisaidia kutumia muda kwa busara na kupunguza upotevu wa muda. Pia huweka muda maalum wa mapumziko kwa sababu najua kuwa akili na mwili vinahitaji kupumzika ili kudumishe ufanisi. Kupanga muda, hunifanya niwe na nidhamu na hunijenga mazoea mazuri ya kufanya kazi kwa mpangilio. Katika kupanga kazi yangu, pia huzingatia mazingira ya kazi. Huakikisha kuwa eneo ninapofanyia kazi ni tulivu, safi na lenye vifaa vinavyohitajika. Mazingira mazuri hupunguza usumbufu na huniongezea umakini. Pia hupunguza matumizi ya simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi. Kwani najua kuwa usumbufu mdogo unaweza kuathiri pakubwa ubora wa kazi. Sehemu nyingine muhimu ni tathmini ya kazi niliofanya. Baada ya kukamilisha kazi, fulani, huchukua muda kujitathmini. Je, nimefanikiwa. Ni changamoto zipi nilikumbana nazo. Nifanya nini tofauti wakati ujao. Tathmini hii hunisaidia kujifunza kutokana na makosa na kuboresha mbinu zangu za upangaji kazi. Kadri ninavyoendelea kujitathmini. Divyo ninavyozidi kuwa bora katika kupanga na kutekeleza majukumu yangu. Pia hutambua umuhimu wa kubadilika katika kupanga kazi. Si kila mpango hutekelezwa kama ilivyopangwa. Kwani dharura au mabadiliko yasiotarajiwa yanaweza kutokea. Katika hali ya kama hizi, hujifunza kulekebisha ratiba bila kuvunjika moyo. Kubadilika, hunisaidia kudumisha utulivu na kuendelea kufanya kazi hata katika mazingila yenye changamoto. Kwa ujumla, ninapanga kazi zangu kwa kutumia mchanganyiko wa kueka malengo, kuandaa orotha ya kazi, kupanga muda, kueka vipaubele na kujitathmini. Binu hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kupunguza msongo wa mawazo na kufikia malengo yangu kwa utaratibu. Kupanga kazi si jambo la hiari, bari ni hitaji la msingi kwa yeyote anayetathmini, mafanikio katika maisha.

Mboga ni sehemu muhimu sana ya lishe bora na yenye afya. Zinatoa virutubisho muhimu kama vitamini, madini, nyuzi-nyuzi na kinga mwili zinazosaidia mwili kufanya kazi ipasavyo. Mimi binafsi napenda kula mboga mbali mbali kwa sababu situ kwamba hunisaidia kudumisha afya njema, bali pia hunipa ladha tofauti na furaha katika mlo wa kila siku. Upendeleo wangu wamboga una tokana na latha, urahisi wa kupika, upatikanaji na manufa yake kiafya. Miongoni mwa mboga ni nazopenda zaidi ni sukuma wiki. Hii ni mboga inaupatikana kwa urahisi katika maeneo mengi na utumika sana katika jamii. Napenda sukuma wiki kwa sababu ni rahisi kupika na inawezwa kupikwa kwa njia tofauti kama kuchemshwa, kukangwa, au kuchanganywa na mboga nyingine. Zaidi ya hayo, skuma wiki ina vitamini A, cha na ka, ambazo ni muhimu kwa afya ya macho, ngozi na mifupa. Pia ni mboga ina shikamana na utamaduni waki Afrika, jambo linalonifanya nijivunie kuila mara kwa mara. Mboga nyingine ninayoipenda sana ni kabichi. Kabichi ina ladha laini na inaweza kuliwa ikiwa mbichi kama saladi au kupikwa kama mboga ya kawaida. Ninapenda kabichi kwa sababu usaidia mmengenyo wa chakula kutokana nakuwa na nyuzi nyuzi nyingi. Pia ni mboga inayodumu kwa muda mrefu bila kuaribika. Jambo linaloifanya iwe raisi kuifathi nyumbani. Kabichi ikipikwa vizuri, huleta latha nzuri, sana hasa ikichanganywa na vitunguu na nyanya Pia napenda kula spinachi, spinachi ni mboga ya nyerangi ya kijani kibichi na inavirutubisho vingi kama chuma, folic acid na vitamini cha mboga hii usaidia kuongeza nguvu mwilini na kunguza uchovu Spinachi inapopikwa kwa kiasi sahihi ubaki na ladha yake nzuri na rangi yake yakuvutia Mara nyingi huipenda ikiandaliwa kwa mtindo raisi bila mafuta mengi ili kuhifadhi virutubisho vyake. Managu ni mboga nyingine ninayo ipenda kwa kiasi kikubwa. Hii ni mboga ya kienyeji ambayo inaladha ya kipekee kidogo cha uchungu. Lakini uchungu huo huleta ladha tamu bada ya kupikwa vizuri. Managu inanipa hisia ya chakula cha asili na hunikumbusha maisha ya kijijini. Mboga hii pia inaminika kuwa na faida nyingi kiafia kama kusaidia kusafisha mwili na kuimarisha kinga. Napenda managu hasa inapoliwa na ugali au wali. Mboga nyingine ninayo furaia kula ni kunde hususani maharage ya majani na kunde za mboga. Mboga hizi zina protini nyingi na unifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Pia ni mboga zinazofanya watu kupunguza ulaji wa nyama. Kunde zinawezwa kupikwa kwanjia nyingi na zinaladha nzuri hasa, zikipikwa na maziwa au nazi. Zaidi ya mboga za majani, napenda pia mboga kama karoti na nyanya. Ingawa mara nyingi huonekana kama viungo na viona kama mboga muhimu sana. Karoti hunipa vitamini A, ambayo ni muhimu kwa macho, huku nyanya zikiongeza latha na rangi katika chakula. Mboga hizi unifanya mlo uwe, wakuvutia zaidi na wenye ladha kamili. Upendeleo wangu wa mboga pia unatokana na ufahamu wa afya. Najua kuwa kula mboga mara kwa mara hupunguza hatari ya magonjwa kama shinikizo la damu, kisukari na matatizo ya moyo. Mboga unisaidia kuthibiti uzito na kunifanya nijisikie mwepesi na mwenye guvu. Kwa sababu hii, ujitahidi kuwakikisha kila mlo ninao kula unangalau aina moja ya mboga. Kwa ujumla, napenda kula mboga balimbali kama skuma wiki, kabichi, spinachi, managu, kunde na mboga zingine za asili mboga hizi hunipa afya, ladha na kuridhika Kwangu, mboga si chakula cha ziada, bali nisehemu ya msingi ya maisha, yenye afya na ustawi.

Mafanikio kazini ni vipimo vya kuthibitisha juhudi, ustadi na ufanisi wa mtu katika kazi yake. Kwa kila mfanya kazi, mafanikio haya ya nawezo kuatofauti kulingana na malengo, halio ya panga, changamato halizokabiliana naazo na namna halivyoshugulikia majukumu yake. Mimi binafsi napenda kudamini mafanikio ya naeo husiana na ubora wa kazi, ufanisi wa muda, ushawishi chanya kwa wenzangu na maendeleo binafsi katika taluma yangu. Kitu cha kwanza ninaachodhamini ni kukamilisha kazi kwa ubora wa hali ya juu. Situ kwa mba kazi imekamilika, bali imefanyo kwa kiwango cha juu ambacho kinaonyesha ujuzi na umakini. Hii na niwezesha kujiamini na kunipa yeshima kutoka kwa wenzangu na wakuu wangu. Kwa mfano, malani ilipopatiwa jukumula kuandaa ripoti muhimu kwa wateja, ilizingatia kila udani wa tarifa. Nikaha kikisha ufasaha, dawsa hii wa data. Matokeo yake, ripoti hiyo ilipokelewa kwa sifa nzuri, jambo lililonipa hisia ya mafanikio binafsi na kuridhika kazini. Haitha, napenda kudhamini mafanikio anahusiana na kusimama, kusimamia muda vyemana kufanikisha kazi kwa wakati. Katika dunia ya kazi enye ratiba ngumu na malengo makali, kushugulikia majukumu yote kwa muda unokubalika, nikelelezo chani dhamu na mpangilio wa akili. Kwa fano, nilipopata mradi mkubo wenye muda mfupi wa kukamilisha. Nilihuda mpango wakina wakazi, kugawa majukumu na kuakikisha kila hatua inafanyika kwa wakati. Kuona mradi ukikamirika bila kuchelewa kuna nipa hisia ya furaha na mafanikio ya binafsi. Mafanikio mengi muhimu nilioyo ya dhamini ni ushirikiano wa ushawishi chanya kwa wenzangu. Kufanya kazi kwa mshikamano na wenzangu unisababisha. Mafanikio makubo zaidi ya yale ya mtu mmoja. Napenda pale ambapo maoni yangu wa ujuhudi zangu zinachangia kuboresha utedaji watimu. Kwa mfano, nirishirikiana na wenzangu katika mradi wa kuboresha mchakato wa kazi. Ni kawaunganisha wenzangu katika mbinu mpia za kufanya kazi kwa ufanisi matokeo ya, timu yetu ilipata mafanikio makubwa na hali ya kazi ikawa enye tija zaidi ushirikiano huu unanipa heshima na kuridhika kwa kuona jinsi mchango wangu unavyodhaminiwa Pia napenda kudhamini maendeleo binafsi katika taaluma Mafanikio madogo kazini yanakuwa nikielelezo cha ukuwaji wangu wa kitaaluma Kwa mfano, kujifunza kutumia programu umpia, kuboresha binu ya kuandiga reporting, au kushugulikia majukumu magumu kuna nipa hisia ya mafanikio ya binafsi. Mafanikio haya nanipa motisha ya kuendelea, kujifunza na kuboresha uwezo wangu, jambu ambalo ni muhimu katika kuendeleza maisha yangu ya kazi kwa mafanikio ya ndelevu. Aidha, napenda kudhamini mafanikiwa na usiana na kutatua changamoto ngumu. Kila changamoto inayofanikiwa kushugulikiwa ni hatua ya mafanikio binafsi. Mara nyingi, changamoto hizi uambatana na msongo wa mawazo na shinikizo hivyo kushinda hali kama hizi kuna nipa imani na kuridhika. Mfano ni pale nilipoka biliana na tatizo la kupoteza data muhimu katika shirika ni kapata mbinu ya kuhirekebisha na kuhuzuhia hasara zaidi. Ushindi huu ulileta hisia ya kujifunia na kuhirisha uwezo wangu wa kushugulikia matatizo. Mafanikio madogo ya kila siku pia si ya kupuza Kila wakati minapomaliza kazi ndogo lakini muhimu. Kama kufanyia mteja huduma bora au kusaidia wenzangu kupata suruhisho Nathamini hilo kwa mafanikio ya binafsi, hali hii na nijengea tabia ya kujitahidi kila wakati na kudumisha nidhamu kazini. Kwa ufupi, napenda kuthamini mafanikio ya binafsi ya nausiana na ubora wa kazi, ufanisi wamuda bado, ushawishi chanya kwa wenzangu, maendeleo binafsi, kushugulikia changamoto na mengine menji. Kuthamini mafanikio haya kuna nifanya niwe na motisha, nidhamu na furaha kazini. Pia hunisaidia kuendeleza utu wangu wa kikazi na kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu. Kwa hakika, mafanikio haya siitu ya kuthibitisha uwezo wangu, bali pia huniandaa kuwa mfanya kazi bora zaidi na mfano wa kuigua kwa wengine kazini.

Kila mtu anapokuwa na hamu ya kujifunza, inaashiria tamaa ya maendeleo ya binafsi na ukuwaji wa kitaaluma au kibinafsi. Kujifunza ni mchakato unaouendeleza uwezo wa akili, unapanua mtazamo, na hutoa fursa ya kupata ujuzi unaoweza kuboresha maisha. Mimi binafsi napenda kujifunza mambo mapya yanayoongeza maarifa yangu, kuongeza ufanisi katika maisha yangu, ya kazi na binafsi, na kunipa furaha ya kuchangia kikamilifu katika jamii. Kwanza kabisa, napenda kujifunza ufundi wa teknolojia ya kisasa hususan katika nyanja za kompyuta na programu za kisasa. Katika dunia sasa inayobadilika kwa kasi, teknolojia ni chachu ya maendeleo na yenye nafasi kubwa katika maisha ya kila siku. Kujua kutumia programu za kompyuta kwa ufanisi, kama vire programu za uchambuzi wa data, Uudaji wa taarifa au programu za usimamizi wa mradi ni ujuzi unanifanya niwe na faida kubwa kazini. Kwa mfano, kujifunza programu za uchambuzi wa data kama Python, R au Power, B unaniwezesha kutambua mifumo ya kuleta suluhisho bunifu kwa changamoto za kazi. Ujuzi huu pia unanifungua fursa za kushiriki katika miradi ya kiteknolojia na kuongeza thamani yangu kazini. Piri, napenda kujifunza ruga mpya. Ruga ni daraja ya kuunganisha tamaduni, kushirikiana na watu wa maeneo tofauti na kufanikisha mawasilino bora. Kujua ruga zaidi ya moja kunapanua mtazamo wa mtu na kumfanya awe na faida kubwa katika maswala ya kimataifa. Kwa mfano, kujifunza kichina ukihispania kuna nipa uwezo wa kushirikiana na wateja, washirika au marafiki kutoka tamaduni tofauti, jambo linaloongeza uwelewa wangu wa kimaisha na kutengeneza fursa mpya za kitaaluma. Lugha pia ni njia ya kufungua fikra na kuendeleza akili kwani inahusisha kumbukumbu, maneno mapya na mtido mpya wa kufikiri. Aitha, napenda kujifunza stadi za ujasiri ya mali na usimamizi wa biashara. Katika ulimwengu wa leo, kuwa na ujuzi wa kuendesha. Biashara ndogo au kubwa ni kipengele muhimu cha kujitekemea kifedha na kuongeza mchango katika uchumi wa jamii. Kujifunza jinsi ya kuunda mpango wa biashara, kusimamia rasirimari na kufanya maamuzi sahihi ya kifedha. Unanipa uwezo wa kuwa na mpangilio madhubuti kazini na katika shugri za kibinafsi. Stadi hizi pia huchangia kukuza ubunifu, kwani kuendesha biashara kunaitaji, kutambua fursa, kushugulikia changamoto, na kubuni binu mpya ya kufanikisha malengo. Pia napenda kujifunza sayansi ya akili na maendeleo binafsi, kujua jinsi akili inavyofanya kazi, jinsi mtu anavyoeza kuthibiti hisia, kuchambua tabia za wenzake, na kuboresha utedaji binafsi ni ujuzi muhimu katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, kuelewa mbinu za kuthibiti msongo wa mawazo huongeza nidhamu binafsi au kushugulikia changamoto za hisia kunasaidia kufanya maamuzi bora kazini na nyumbani. Kujifunza sayansi ya akili pia kunanisaidia kuwa kiongozi bora na mshirika wa kuwaminika katika timu. Bali na hayo, napenda kujifunza ustadi wa mikono ya na ufundi wa kazi maalum. Hii unaweza kujumuisha ujuzi wa ufundi kama uwashi, umeme au capentry au hata kazi za sanaa kama kuchora, kupiga picha au kutengeneza vifaa kwa mikono Ujuzi huu husaidia kukuza ubunifu, unatoa faraja ya kisaikorojia na unaweza kua chanzo cha kipato kupata ujuzi wa mikono kunasaidia pia kuendeleza hobi ambazo ni za kipekee na zinaongeza thamani ya maisha yangu ya kila siku kUjifunza pia kunahitaji mbinu ya kusoma na kujieleza kwa ufasaha. Hivyo napenda kuongeza stadi za kuandika na kutoa mahasiliano kwa ufanisi. Uwezo wa kueleza mawazo kwa maneno sahihi kuandika riporti za kitaalumu au kutoa mazungumzo ya hadhara ni ujuzi unaothaminiwa sana kazini. Uwezo huu hunisaidia kushirikiana na wenzangu, kuuda mitadao ya kitaalumu na kudumisha imani ya watu wengi kwangu. Aitha, napenda kujifunza utamaduni na historia na za nchi nyingine. Kujua historia na tamaduni za watu wengine kunapanua mtazamo wangu, kunanifundisha kueshimu tofauti na kusaidia kuwa na uewelewa mpana wa maisha. Hii si tu inanisaidia katika maisha binafsi, bali pia katika mawasiliano kazini. Kwani mara nyingi shuguri za kitaaruma zinahushisha kushirikiana na watu wa asili tofauti.

Kupika ni shughuli ya kila siku ambayo, inachanganya ubunifu, ustadi na umakini. Kwa wengi, kupika ni jukumu la nyumbani pekee, lakini kwa wengi ni sanaa inayofungua fulsa ya kujieleza. Kuunda la la tofauti, na kufraia matokeo ya kazi yao. Mimi binafsi napenda kupika kwa sababu sii tu kwamba kunanipa chakula kizuri, bali pia kunanisaidia kuendeleza study, kuthibiti muda na kupata furaha ya kipeke kutokana na mchakato wa kuandaa chakula. Kupika si lazima iwe kazi kubwa au changamoto, bali ni fursa ya kujifunza, ujaribu binu mpya, na kuonesha ubunifu. Kwanza, napenda kupika kwa sababu kunanipa uhuru wa ubunifu, katika jikoni unaweza kuchanganya viungo bali mbali, kuunda ratha tofauti, na kutumia mbinu tofauti ya kupika ili kupata matokeo ya kipeke. Kwa mfano, nitapika wali wa kitamaduni, ninaweza kuongeza mboga za kienyeji kama skumawiki au managu, kuongeza vitunguu na pilipili kidogo, na kuunda mjanganyiko wa ladha ambao, unafaa zaidi kuwa ladha yangu. Shughuli hii ya kujaribu inachangia sii tu kwenye burudani, bali pia katika kujifunza, binu mpya zinazoboresha ratha na afya ya chakula. Pili, napenda kupika kwa sababu kunanipa uhakika wa chakula chenye afya, baada ya kuona na ongezeko la magonjwa yanayousiana na lishe nduni. Nimegudua kuwa, kuandaa chakula changu mwenyewe, kunanipa uhakika wa rishe bora. Napendelea bo kutumia mboga mbichi, mafuta machache, na vyakula venye virutubisho. Kupika nyumbani kunanisaidia kudhibiti viungo vinavyotumika, kuepuka vyamba jengo, vya kemikali, na kuhakikisha chakula changu ni safi. Kwa mfano, nampeda kupika supu ya mboga au wali na maharagwe, kwa sababu ni rahisi, ni chenye afya, na hutowa nguvu mwilini. Haidha, napenda kupika kwa sababu kunanisaidia kudhibiti muda na kupanga ratiba. Kuandaa chakula chenye radha nzuri na kiricho na rishe kinahitaji mpangilio mzuri wa wakati. Kabra ya kupika, kuwa na mpango wa ni viungo va ninahitaji, ni muda gani nitachukua kupika kila kipande, na jinsi ya kuandaa chakula cha ufanisi. Mpangilio huu hunisaidia kufanya kazi zing nyingine bira kuadhili m na pia, hufundisha nidhamu ya kibinafsi, kupika sii tu mchakato wa kiakili, bali pia wa kimwili. Kwani, unahitaji kupanga kazi, kuzingatia muda, na kuthibiti hatua zote kwa umakini. Kupika ni njia ya kujifunza study mpya na mbinu za kikazi. Kira mara ninapopika chakula kipia, najifunza binu mpya za kupika. Kama vile jinsi ya kuchemsha kwa kiasi sahihi, kuoka kwa joto lilnalofaa, au jinsi ya kutumia viungo vinavyotoa ladha nzuri bila kuaribu chakula. Kwa mfano, kujifunza jinsi ya kuandaa saladi ya kipekee au mchanganyiko wa wali na mboga, kunanisaidia kuelewa mchanganyiko wa ladha na jinsi chakula kinavyochanganyika. Kadi hizi sin tu kwamba ni muhimu jikoni, bali pia zinanifundisha uvumilivu, umakini na ubunifu unaoweza kutumika katika maeneo mengi ya maisha. Pia napenda kupika kwa sababu, kunanisaidia kushirikiana na familia na marafiki. Chakula sii tu lishe, ni chombo cha kuunganisha watu, kusherekea mafanikio, au kushirikiana wakati wa sherehe. Napenda kupika wakati wa mikutano, ya kifamilia au hafla ndogo, kwani inatoa fursa ya kushirikiana, kuzugumza na kufurahia matokeo pamoja. Kuona famiria iki kifurahia, chakula nilichopika, kunanipafuraha kubwa na kuridhika, isio ya kawaida. Hii ni njia ya kujenga uhusiano wa karibu na wengine na kushirikiana kikamirifu, katika furaha za kila siku. Aidha, napenda kupika kwa sababu kunanifundisha uvumilivu na nidhamu, si kazi rahisi kila wakati Kwani mara nyingi chakula hakipikiki haraka kama unavyotarajia, au ratha inaweza kuwa tofauti na kile ulichokikikusudi. Kupika kunanifundisha kutulia, kujaribu tena, kuboresha binu zangu. Kwa mfano, ikiwa supu ya mboga haikuwa na ratha sahihi mara ya kwanza, nianzia upya kwa kubadirisha viungo na jia ya kupika. Uvumilivu huu unaendelea kuwa muhimu katika maisha, ya kila siku. Si tu jikoni, bali pia kazini na katika mahusiano ya kibinafsi. Zaidi ya hayo, napenda kupika kwa sababu kunanipa furaha binafsi na kuridhika. Kuna dhamani kubwa ya kihisia katika kuona chakula kilichoandaliwa, vizuri, kiricho na radha nzuri, na kilichooneka kuvutia. Hii na kinika hisia za ubunifu na mafanikio binafsi.

Kuwashugulikia wateja ni guzo muhimu sana katika mafanikia ya biashara au taasisi yoyote. Wateja ndiyo msingi wa uendelevu, wahuduma au bidhaa, na namna wanavyo hudumiwa huamua ikiwa wateja wa taendelea kushirikiana na biashara husika au la. Mimi binafsi huwashugulikia wa wateja kwa kuzingatia misingi ya heshima, mawasiliano bora na uelewa wa mahitaji ya uwajibikaji na uaminifu. Binu hizi hunisaidia kujenga mahusiano mazuri na muda mrefu na wateja. Huku nikiakikisha wanapata huduma inayokithi matarajio yao. Hatua ya kwanza ninayochukua katika kuwashugulikia wateja. Kuwaskiriza kwa makini. Kila mteja anapokuja na swali, tatizo au ombi fulani, umruhusu wazungumze bila kukatizwa. Kusikiliza kwa makini hunisaidia kuelewa hitaji lake halisi, badala ya kufanya maamuzi ya haraka yasiyo sahihi. Mara nyingi, wateja wanadhamini zaidi pale wanapohisi kuwa wanasikilizwa na kueleweka. Kwa kuwasikiliza, kwa makini, ninaweza kutuwa suluhisho linalofaa zaidi na kuondowa mkanganyiko, wowote unaoweza kujitokeza. Pili hutumia mawasiliano ya heshimo na lugha inayofaa. Namna unavyozungumza na mteja, huwacha taswira ya kudumu kuhusu huduma yako. Mimi hutumia lugha yenye adabu, sauti ya utulivu na maneno yanayoonyesha ukujali. Hata pale mteja anapokuwa na asira au kutoridhika, ujitahidi kubaki mtulivu na mtaalamu. Hii usaidia kupunguza mvutano na kuleta mazingila ya maelewano. Mwasiliano bora ujenga imani na heshima kati yangu na mteja. Jabo lingine muhimu katika kuwashugulikia wateja ni kuelewa maitaji yao binafsi. Si wateja wote wana maitaji sawa. Kila mmoja, anamatarajio na changamoto zake. Kwa hiyo, kujitahidi kuuliza maswali yanayofaa ili kuelewa kwa kina kile wanachoitaji. Kwa mfano, mteja anapotaka kuhuduma au bidhaa fulani. Humueleza chagua tofauti zilizopo na kumsaidia kuchagua kile kinachomfaa zaidi. Binu hii humfanya mteja, hajisikia kudhaminiwa na kuheshimiwa. Haitha, kuwapa wateja taarifa sahihi na za ukweli. Uaminifu ni msingi wa mahusiano mazuri ya kibiashara. Mimi uwepuka kutoa ahadi abazo siwezi kutimiza au kutoa taarifa ya kupotosha. Endapo kuna changamoto wa ucheleweshaji wa huduma, umjulisha mteja mapema na kumweleza hali ilivyo kwa uazi. Ingawa ukweli wakati, mwingini unaweza kuwa mgumu, wateja wengi hupendelea ukweli kuliko ahadi zisizo tekelezeka. Uwazi huu huongeza imani na husaidia kujenga uhusiano wa wakudumu. Kushughulikia malalamiko ya wateja pia ni sehemu muhimu ya kazi yangu. Inapokutana na mteja mwenye malalamiko, huyachukulia kwa uzito badala ya kujitetea au kulaumu, kumruhusu mteja kueleza tatizo lake kikamilifu, kisha hutafuta suluhisho linalofaa. Malalamiko huona kama fursa ya kujifunza na kuboresha huduma. Kwa mfano, endapo mteja hajaridhika na huduma aliopata, huitaji kurebekebisha kosa, kuomba rathi ili inapobidi na kuhakikisha tatizo harijirudii tena. Binu hii mara nyingi hubadilisha mteja aliekasirika kuwa mteja mwaminifu. Pia utilia mkazo kasi na ufanisi katika kutoa huduma. Wateja hawapendi kucheleweshwa au kusubiri bila sababu. Kwa hiyo, hujitahidi kushugulikia maitaji ya uharaka kadri inavyo wezekana bila kuadhiri ubora wa huduma. Endapo huduma itachukua muda mrefu. Umjumuisha mteja, mapema ili awe na matarajio sahihi. Ufanisi huu huongeza kuridhika kwa wateja na kuboresha taswira ya huduma ninayotoa. Zaidi ya hayo, hujitahidi kujenga uhusiano mzuri wa muda mrefu na wateja. Hii si kwa kutoa huduma mara moja tu, bali kwa kuwajali hata baada ya huduma kukamilika. Kwa mfano, naeza kufuatilia kuona kama mteja ameridhika na huduma aliyopata au kama anahitaji msaada zaidi. Hatuwa hii humfanya mteja ajisikia kuwa anadhaminiwa na si tu chanzo cha mapato. Mausiano ya muda mrefu huleta faida kwa pande zote mbili. Kwani mteja hupata huduma bora na mimi hupata uaminifu wake. Vile vile, hujifunza kubadilika kuringana na aina tofauti za wateja. Wapo wateja wapole, wapo wanaohitaji maelezo ya kina na wapo wenye haraka Mimi ujitahidi kuekebisha mtido wangu wa mawasiliano kuringana na tabia ya mteja bila kupoteza heshima au ueledi uwezo huu wakubadilika unisaidia kuwashugulikia watejakwa ufanisi zaidi.

Katika maisha, kila mtu hukutana na changamoto, maaumuzi magumu, na nyakati za sintofahamu, kupitia uzoefu, makosa, na mafanikio mbali mbali, mtu upata maarifa yanayoweza kuwasaidia wengine kuishi maisha bora zaidi. Ushauri niinayopenda kumpa mtu mwingine, unatokana na misingi ya kujitathmini, kufanya kazi kwa bidii, kuwa na nidhamu, kujifunza bila kuchoka na kudumisha tabia njema katika mahusiano. Ushauri huu siwakina dharia pekee, bali ni mavitendo unaoweza kumsaidia mtu kukua binafsi na kijamii. Kwanza kabisa, ningependa kumshauri mtu ajitathmini na ajue dhamani yake. Watu wengi hupoteza mwelekeo wa maisha kwa sababu wanajilinganisha kupita kiasi na wengine au kupuza uwezo walio nao. Kujitathmini kuna maanisha kutambua nguvu zako kukubali udhaifu wako na kufanya kazi za kujiboresha kila siku mtu anayejithamini hatoi nafasi kwa dharau Anaujasiri wa kutoa maoni yake na ufanya maamuzi ya nayolinda heshima yake kujithamini ni msingi wa mafanikio na amani ya moyo Pili, ngemshauri afanye kazi kwa bidii na kwa uaminifu Hakuna mafanikio ya kweli yanayopatikana bila juhudi. Ingawa wakati mwingine inaonekana kama watu wengine wanapata mafanikio haraka. Ukweli ni kwamba kazi ya bidii na kujituma huza matunda kwa wakati wake. Kufanya kazi kwa bidii pia kuna maanisha kufanya kazi kwa ubora. Hata pale hakuna anayekuona. Uaminifu katika kazi ujenga sifa njema na ufungua milango ya fursa ambazo mtu hakuzitarajia. Ushauri mwingine muhimu ni kuwa na nidhamu binafsi. Nidhamu ni uwezo wa kufanya mambo sahihi hata pale unapokosa hamu au motisha. Mtu mwenye nidhamu upanga muda wake vizuri, utimiza wajibu wake kwa wakati na huepuka mazoea yanayo haribu maisha yake. Nidhamu ni daraja linalounganisha ndoto na mafanikio. Bila nidhamu hata vipaji vikubwa vinaweza kupotea bila kuzaa matunda. Pia ningependa kumshauri mtu asiwache kujifunza, dunia inabadilika kwa kasi na maarifa ya leo ya naweza kuwa na ya kizamani kesho. Kujifunza kunaweza kuwa kupitia masomo rasmi, vitabu, uzoefu wa maisha au kusikiliza wengine. Mtu anayejifunza daima huwa na akili ilio wazi na uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira. Kujifunza hakupaswi kuishia shuleni ni safari ya maisha yote inayomfanya mtu awe bora kila siku. Ushauri mwingine ni nao uona kuwa muhimu ni kujihusisha na watu wenye mtazamo chanya. Watu unaozunguka nao wanamchango mkubwa katika namna unofyofikiri na kuishi. Kukiwa nao watu wanao kutia moyo, wanaokupa ushauri wa kujenga na wanao kuhimiza kufikia malengo yako ni rahisi zaidi kusonga bele. Kinyume chake, kuzungukwa na watu wenye wazo hasi au wanao katisha tamaa kunaweza kukuvuta nyuma. Hivyo, chagua marafiki na washirika kwa hekimwa. Ningependa pia kumshauri mtu akubali makosa na ajifunze kutokana nayo Hakuna mtu asiye na makosa. Kilicho muhimu sii kuepuka makosa kabisa, bali ni jinsi unavyo. Ya kabili, makosa ni walimu, wazuri, ikiwa mtu yuko tayari kujifunza. Badala ya kujilaumu au kukata tamaa, mtu anapaswa kuchambua, alichokosea. Kujifunza funzo na kusonga mbele akiwa na hekima zaidi. Haidha, ningemshauri mtu awe na subira na amini mchakato wa maisha. Mafanikio mengi hayaji mara moja, ya nahitaji muda, juhudi na uvumilivu. Subira humsaidia mtu kuendelea hata pale matokeo, hayajionekani haraka. Uwamini mchakato kuna maanisha kufanya sehemu yako kwa bidii na kuwacha matokeo ya tokee kwa wakati waki. Subira ni silaha muhimu katika safari ya maisha. Mwisho ningependa kumshauri mtu adumishe maadili mema na kaheshima kwa wengine. Mafanikio ya kweli si yale ya mali pekee, bali ni yale yanayoambatana na tabia njema. Kumweshimu mwingine, kuwa mnyenyekevu na kusaidia pale inapoezekana, hujenga jamii bora na huleta amani ya ndali. Maadili mema huwacha alama nzuri inayodumu zaidi ya mafanikio ya muda mfupi. Kwa muktasari, ushauri wangu kwa mtu mwigine ni huu, jithamini, kufanya kazi kwa bidii na uwamini, mnifu, kuwa na nidhamu, jifunze kila wakati, chagua marafiki wazuri, kubali makosa na ujifunze, kuwa na subira, nadumisha madili mema, ushauri huu.

Mawasiliano mazuri kazini ni msingi wa mshikamano, ufanisi na mafanikio ya pamoja. Bila mawasiliano ya wazi na wenye heshimwa, hata timu yenye ujuzi mkubwa inaweza kushindwa kutimiza malengo yake. Mimi binafsi uwasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kuzingatia uwazi, heshima, usikivu na ushirikiano. Hili kuhakikisha kuwa kazi zinafanyika kwa ufanisi na mangira ya kazi yanabaki kuwa mazuri. Kwanza kabisa huu anza kwa kusikiliza kwa makini. Mawasiliano si kuzungumza pekee, bali pia ni kusikiliza kwa makusudi Ninapozugumza na mfanyakazi mwenzangu Humruhusu aeleze mawazo au hoja yake bila kumkatiza kusikiliza huku, unisaidia kuelewa mtazamo wake changamoto, anazokabiliana nazo na mapendekezo alionayo wafanyakazi wanapohisi kusikilizwa hujenga imani na ujituma zaidi kushiriki mawazo yao Hii, kutumia lugha ya heshima na sauti ya utulivu, namna unavyoongea na watu kazini uonyesha utu wako wa kikazi. Mimi uepuka lugha, kali, kejeli, au dharau hata katika hali ya msongo wa mawazo. Ninapohitaji kurekebisha kosa au kutoa maoni ya kuboresha kazi, hufanya hivyo kwa njia ya heshima na ya kujenga. Mbinu hii husaidia kudumisha uhusiano mzuri na kuepusha migogoro isio ya lazima. Mwasiliano yangu pia yanajengwa, juu ya uwazi na ukweli Ninapopata taarifa muhimu zinazohuzu kazi Huzishirikisha na wafanyakazi wenzangu kwa wakati ili kuepuka mkanganyiko Endapo kuna mabadiliko katika ratiba majukumu au malengo ya kazi ujitahidi kuyawasilisha mapema na kwa uwazi uwazi huu hujenga imani na husaidia timu kufanya kazi kwa mwelekeo mmoja Haidha, hutumia njia mbalimbali za mawasiliana kulingana na mazingira ya kazi. Wakati mwingine hutumia mazugumzo ya ana kwa ana, hasa pale ambapo swala linahitaji maelezo ya kina au mjadala. Katika hali nyingine, hutumia simu, barua pepe au majukwaa ya mawasiliano ya kikazi kama vikundi vya kazi. Kuchagua njia sahihi ya mawasiliano hunisaidia kufikisha ujumbe kwa ufanisi na kwa wakati. Pia ujitahidi kutoa mrejesho wa kujenga. Mawasiliano bora kazini yanahusisha kutoa na kupokea mrejesho Ninapompongeza mfanyakazi mwenzangu kwa kazi nzuri hufanya hivyo kwa dhati na kwa uwazi vile vile, ninapohitaji kutoa mrejesho wa kulekebisha hufanya hivyo kwa kuzingatia suruhisho badala ya lawama mrejesho wa kujenga huongeza motisha na husaidia kila mtu kuboresha utendaji wake sehemu nyingine muhimu ya mwasiliano yangu na wafanyakazi wenzangu ni ushirikiano Ninapenda kushirikisha wengine katika maamuzi yanayohusu kazi ya pamoja. Kwa kufanya hivyo, ujenga hisia ya umiliki na uajibikaji miongoni mwa timu. Ushirikiano huongeza ubunifu, kwani mawazo kutoka kwa watu tofauti uleta suruhisho bora zaidi. Mawasiliano yangu ulenga kujenga mazingila ambayo kila mfanyakazi anajisikia huru kutoa maoni yake. Vile vile, ujitahidi kushugulikia migogoro kwa busara. Migogoro ni sehemu ya kawaida katika mazingira ya kazi, lakini namna inavyoshugurikiwa ndiyo huamua athari zake. Ninapokumbana na tofauti za maoni au migogoro huchagua kuzungumza kwa utulivu na kutafuta suruhisho la pamoja. Huepuka kueneza uvumi au kuhusisha watu wengine bila sababu. Mbinu hii husaidia kudumisha heshima na mshikamano kazini. Zaidi ya hayo, huweka mkazo kwenye mawasiliano endelevu. Isitoshe, kuwasiliana si tukio la mara moja bali ni mchakato unaoendelea. Hivyo, huijitahidi kuwasiliana mara kwa mara kuhusu maendeleo ya kazi, changamoto na mafanikio. Mawasiliano haya ya mara kwa mara huweka kila mtu kwenye mstari mmoja na hupunguza makosa yanayotokana na ukosefu wa tarifa. Kwa hakika, mawasiriano mazuri ni nguzo ya mahusiano bora ya kikazi. Kupitia mawasiriano ya wazi ya heshima na ya kushirikiana, hujenga mazingira mazuri ya kazi yanayochochea ufanisi, mshikamano na mafanikio ya pamoja miongoni mwa wafanyakazi wenzangu.

Kupiga picha ni sanaa na pia ninjia ya kipekea ya kuhifadhi kumbukumbu, kueleza hisia na kusimulia hadithi bila kutumia maneno mengi. Mimi binafsi napenda kupiga picha kwa sababu hunipa fursa ya kutazama dunia kwa jicho la tofauti, kuzingatia maelezo madogo ambayo mara nyingi, hupitwa bila kutambuliwa na kuhifadhi nyakati muhimu za maisha. Kupiga picha si tu kubonyeza kamera bali ni mchakato wa kufikiri, kuhisi na kuwasiliana kupitia taswira. Kwanza kabisa, napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu za maisha. Kuna matukio mengi muhimu katika maisha ya kila siku kama shirehe za kifamilia, safari, mafanikio binafsi au hata matukio ya kawaida. Kama jua linavyo zama, kupitia picha, ninaweza kurejea kumbu kumbu hizo hata baada ya muda mrefu kupita. Picha hunirudisha katika hisia nilizokuwa nazo wakati huo, iwe ni furaha, mshangao au utulivu. Kwa namna hii, picha huwa kama hazina ya kumbu kumbu zisizo potea. Pili, kupiga picha, hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu. Katika upigajipicha, mtu anaweza kucheza na mwanga, pembe, rangi na muundo ili kuunda picha yenye mvuto wa kipeke. Napenda kuchagua pembe tofauti za kupiga picha, badala ya zile za kawaida. Ili kuonesha uzuri uliopo kwa njia, isio tegemeo. Ubunifu huu nifanya nijisikie huru kiakili na kunipa furaha ya kuunda kitu chenye maana kwa mtazamo wangu binafsi. Aidha, napenda kupiga picha kwa sababu hunifundisha kuwa makini na mwenye subira. Ili kupata picha nzuri, mtu hulazimika kusubiri muda sahihi, muanga ufaao, au tukio maalumu litokee. Subira hii hunifundisha kutofanya mambo kwa haraka, bali kuyapa muda wake. Mfano, kupiga picha ya mazingira ya asili kama vile mandhari ya milima au bahari, kunaitaji kusubiri hali ya hewa ili inayofaa. Hii hunijenga tabia ya utulivu na umakini katika maisha ya kila siku. Kupiga picha ni njia ya kujifunza na kujiendeleza. Kadri ninavyoendelea, kupiga picha. Ndivyo ninavyozidi kujifunza kuhusu mbinu mpya, matumizi ya vifaa na uhariri wa picha. Kujifunza kutumia kamera au hata simu ya kisasa kwa ufanisi. Uniongezea maarifa ya kiteknolojia. Zaidi ya hayo, hujifunza kuchambua picha zangu mwenyewe na kuona maeneo ya kuboresha. Hii hunijenga kiakili na kunipa motisha ya kuendelea kuboresha ujuzi wangu. Sababu nyingine inayofanya ni nipende kupiga picha ni kwamba, hunisaidia kuwasiliana bila maneno. Wakati mwingine ni vigumu kueleza hisia au hali fulani kwa maneno, lakini picha moja inaeza kueleza mengi zaidi. Picha inaeza kuwaonyesha furaha, huzuni, upendo, au hali ya kijamii kwa uwazi mkubwa. Kupitia picha, ninaweza kuwasilisha ujumbe au simulizi ambalo linaeleweka kwa watu wa tamaduni na lugha tofauti. Pia ninapenda kupiga picha, kwa sababu hunifanya nione uzuri katika mambo madogo. Mara nyingi, watu huzoea mazingira yao ya kushindwa kuona uzuri uliopo karibu nao. Kupitia kamera, ninaanza kuthamini vitu vidogo kama maua, majengo ya zamani, sura za watu, au hata mwanga wa asubui. Hii hunibadilishia mtazamo wa kimaisha na kunifanya niwe mtu anayethamini mazingira na vitu vinavyo nizunguka. Kupiga picha hunipa furaha na utulivu wa akili. Ninapokuwa na msongo wa mawazo, hushika kamera na kuzingatia kile ninachopiga picha. Hunisaidia kusahau mawazo mengine kwa muda. Ni kama aina ya tafakari, ambapo akili inalenga tukio moja tu. Hali hii hunipa amani ya ndani na kunisaidia kurejesha nguvu za kiakili. Zaidi ya hayo kupiga picha kunaeza kua chanzo cha kujenga mahusiano. Kushiriki picha na marafiki, familia au hata kwenye majukuwa ya kijamii huleta mazungumzo na mawasiliano. Watu wanaeza kujifunza kutoka kwa picha zako au kutowa maoni au kushirikiana mawazo mapya. Hii unisaidia kuungana na wengine na kubadilisha mitazamo kuhusu maisha na sanaa. Kwa hakika, kupiga picha ni zaidi ya burudani, ni lugha ya sanaa, kumbukumbu na ya hisia. Ni njia ya kutazama dunia kwa jicho la kipeke na kuishiriki na wengine. Ndiyo maana napenda kupiga picha. Kwani, hunifanya nione, nihisi na kuelewa maisha kwa undani zaidi.

Kufua nguo ni moja ya shughli za kawaida lakini muhimu sana katika maisha ya kila siku ya binadamu. Ingawa mara nyingi uchukuliwa kama kazi ya kawaida ya nyumbani, kufua nguo kuna mchango mkubwa katika usafi binafsi, afya, nidhamu na hata taswira ya mtu katika jamii. Mimi binafsi ufua nguo marambili hadi tatu kwa wiki kutegemea ya na aina ya shugli, inazofanya, idadi ya nguo nilizotumia na hali ya hewa. Ratiba hii imenisaidia kudumishi usafi, mpangilio mzuri wa maisha na matumizi bora ya muda na rasilimali. Kwanza kabisa, sababu kuu inayofanya nifue nguo mara kadha kwa wiki ni kudumishi usafi wa mwili na afia kwa ujumla. Nguo tunazovaa hukutana mmoja kwa mmoja na miili yetu. Na hivyo, hukusanya jasho, vumbi, bakteria na wakati mwigine harufu mbaya. Nikiacha nguo chafu kwa muda mrefu bila kufuliwa, zinaweza kusababisha muasho wa ngozi au ata magonjwa madogo ya ngozi. Kufua mara mbili ya utatu kwa wiki, kunihakikishia kuwa na vaa nguo safi mara kwa mara, jambo linalochangia afia njema na hali ya ujisitiri vizuri. Pili, kufua nguo mara kwa wiki, unisaidia kwa nampangilio mzuri wa maisha. Ninapofua kwa ratiba maalum, ninaepuka mluu. Ndikano wa nguo chafu ambao unaweza kuniletea usumbufu na kunipotezea muda mwingi baabae kufua kidogo kidogo mara kadha ni rahisi zaidi kuliko kusubiri hadi nguo ziwe nyingi sana mpangilio huu unifanya niwe mtu mwenye nidhamu anayejua kupanga majukumu yake kwa ufanisi Haidha ratiba ya kufua marambili au tatu kwa wiki unisaidia kutunza nguo zangu vizuri nguo zikikaa kwa muda mrefu zikiwa chafu uchafu hujipenyeza zaidi kwenye nyuzi za kitambaa au kuwa vigumu kuondoa kufua mara kwa mara unisaidia kudumisha rangi, ubora na uimara wa nguo, kwa njia hii nguo hudumu kwa muda mrefu na mimi huokoa gharama za kununua nguo mpya mara kwa mara. Sababu nyingine muhimu ni hali ya hewa na mazingira ninayoishi. Katika maeneo yenye joto au vumbi, mtu hutumia nguo chafu kwa kasi zaidi zina kutokana na jasho na uchafu wa mazingira. Hali hii unilazimu kufua mara nyingi zaidi ili kuhakikisha ninabaki ni kiwa safi. Pia, wakati wa mvua, ninapanga kufua kwa siku, ambazao ninahuhakika wa kukausha nguo vizuri. Hivyo, ratiba ya kufua hunibidi, iwe rahisi kubadilika kulingana na mazingira. Kufua nguo mara kwa mara, kwa wiki, pia kuna husiana na aina ya shughuli ninazofanya kila siku. Ikiwa nimekuwa nikijihusisha na kazi nzito, mazoezi ya mwili, au safari ndefu, nguo uchafuka haraka zaidi. Katika hali kama hizi, huenda nikalazimika kufua mara nyingi zaidi ya kawaida. Kwa upade mwingine, ikiwa nimekuwa nyumbani au nikifanya shuguli zisizo hitaji nguvu nyingi, ninaeza kupunguza idadi ya mara za kufua. Hii inaonyesha kuwa ratiba ya kufua si ngumu, bali hubadilika kulingana na maisha ya mtu. Zaidi ya hayo, kufua mara kwa wiki hunisaidia kusimamia matumizi ya maji, sabuni, na umeme kwa busara. Badala ya kufua kila siku kwa nguo chache, uchagua kufua kwa pamoja mara chache lakini kwa mpangilio mzuri njia hii usaidia kupunguza matumizi ya rasilumali na kuchangia katika utunzaji wa mazingira kufua kwa uangalifu unifanya nijisikie kuwa na mchango chanya katika kulinda mazingira yanayonizunguka kufua nguo pia kuna mchango katika taswira na heshima binafsi kuvaa nguo safi na nadhifu, huongeza kujiamini na kunifanya nijisike vizuri ninapokutana na watu wengine. Iwe ni kazini, shuleni, au katika shughuli za kijamii, nguo safi huwacha taswira nzuri. Hii hunipa motisha ya kuendelea kuwa makini na ratiba yangu ya kufua nguo. Haidha, kufua nguo ni furusa ya kujifunza, kuwajibikaji na kujitegemea. Kufanya kazi hii mara kwa mara, hunifundisha kudhamini kazi za nyumbani na kuelewa kuwa usafi. Huji wenyewe bali unahitaji juhudi, tabia hii unijenga kuwa mtu anayejali mazingira yake na anayeweza kujisimamia bila kutegemea wengine. Kwa muktasari, kufua nguo marambili hadi tatu kwa wiki kwa sababu, zifuatazo, kudumishe usafi na afya ya mwili, kuepuka murudikano wa nguo chafu, kutunza ubora na uimara wa nguo, kukabiliana na hali ya hewa na mazingira, kulinganisha ratiba na ya kufua na shughuli za kila siku kupunguza matumizi mabaya ya resilimali kulinganisha ratiba ya kufuwa na shuguli za kila siku kupunguza matumizi mabaya ya resilimali kudumisha taswira nzuri na kujiamini kujifunza nidhamu na uwajibikaji Kwa ujumla, hufua nguo marangapi kwa wiki ni suala, linalotegemea, maisha ya mtu binafsi Lakini kwa upade wangu, ratiba ya kufua mara kadha.

Jua ni chanzo muhimu cha uhai duniani kwani hutoa mwanga na joto linalowezesha ukuwaji wa mimea uzalishaji chakula na ustawi wa viumbe hai kwa ujumla. Hata hivyo, pamoja na faida yake nyingi, jua kali linaweza kua hatari kwa afya ya bina damu endapo mtu hatachukua tahadhari zinazofaa. Mimi binafsi ujikinga na jua kali kwa kutumia mbinu mbalimbali zinazolenga kulinda ngozi, macho, mwili kwa ujumla na hata afya ya akili. Hatua hizi unisaidia kuendelea na shughuli zangu za kila siku bila kuathiriwa vibaya na adhari ya jua. Kwanza kabisa, huvaa mavazi yanayofaa ninapokabiliwa na jua kali. Nguo zenye rangi, nyepesi na vitambaa visi vyooziba hewa kama pamba. Kunisaidia kupunguza joto umwilini, pia upendelea kuvaa nguo zenye mikono mirefu au suruwali ndefu inapowezekana ili kulinda ngozi dhidi ya miale ya moja kwa moja ya jua. Ingawa baadhi ya watu hudhani kuanguo fupi ni bora wakati wa joto, mimi huamini kuwa nguo za hizi zinaweza kutoa ulinzi bora zaidi dhidi ya jua kali. Pili, utumia kofia au miavuli ninapokuwa nje kwa ku muda mrefu. Kofia yenye upana wa kutosha ulinda kichwa uso na shingo dhidi ya mionzi ya jua. Miavuli hasa wakati wa matembezi marefu unipa kivuli cha muda na upunguza joto ya linanonifikia moja kwa moja. Hatua hii ni rahisi lakini inamchango mkubwa katika kupunguza adhari za jua kali, hasa wakati wa adhuhuri ambapo jua hua kali zaidi. Haidha, hutumia krimu za kujikinga na jua kwa ngozi yangu. Hasa katika sehemu zilizo wazi kama uso, mikono na shingo, krimu hizi usaidia kupunguza madhara ya mionzi ya UV ambayo inaweza kusababisha au kuunguza ngozi. Mabadiliko ya rangi au matatizo ya ngozi kwa muda mrefu kutumia krimu ya kujikinga na jua hunipa amani ya akili Ninapokuwa nje nikijua kuwa ngozi yangu inalindwa dhidi ya adhari hatarishi njia nyingine ninayotumia ni kupunguza muda wa kuwa juani hasa wakati jua linapokuwa kali zaidi kati ya saa sita mchana hadi saa tisa alasiri Ninapanga shughuli zangu za nje asubuhi mapema au jioni ambapo jua si kali sana kupanga ratiba kwa namna hii unisaidia kupunguza hatari za kiafya zinazaweza kusababishwa na miale mikali ya jua. Vile vile, unajali unywaji wa maji ya kutosha. Jua kali huongeza upotevu wa maji mwilini kupitia jasho na hali hii inaweza kusababisha kupungufu wa maji mwilini endapo mtu hata kuwa makini. Mimi ujitahidi kunywa maji mara kwa mara, hata kabla ya kuhisi kiu. Uinywaji wa maji hunisaidia kudhibiti joto la mwili, kuongeza nguvu na kuepuka madhara ya kama kizunguzungu au uchovu wa kupita kiasi. Pia hulinda macho yangu dhidi ya jua kali kwa kuvaa miwani yenye uwezo wa kuchuja miale hatarishi ya jua. Macho nisehemu nyeti sana ya mwili na huwacho bila ulinzi kunaeza kuwa dhiri uwezo wa kuona kwa muda mrefu. Miwani hunisaidia kupunguza mwangaza mkali na kulinda macho dhidi ya madhara yanayoweza kutokea. Mbali na hatua ya za kimwili, ujikinga kisaikolojia kwa kuwa na ufahamu kuhusu hadhari za jua kali. Elimu hii hunifanya niwe makini zaidi na kuchukua tahadhari mapema badala ya kusubiri madhara yajitokeze. Kufahamu dalili ya za kuadhiriwa na jua kali kama uchovu, maumivu ya kichwa au kichefu-chefu unisaidia kuchukua hatua haraka kama kutafuta kivuli au kupumuzika Zaidi ya hayo, kutumia kivuli na mazingira yenye hewa nzuri inapowezekana Ninapokuwa kazini au nyumbani, huakisha ninakaa katika maeneo yenye kivuli, madirisha yenye hewa au kutumia feni ili kupunguza joto mazingira mazuri unisaidia kudumisha ustawi wa mwili na akili hata wakati wajua kali. Kwa muktasari, ninajikinga na jua kali kwa kutumia mbinu mbali mbali kama zifuatazo, kuvaa mavazi yanayofaa na rangi nyepesi, kutumia kofia au mwavuli kupaka krimu za kujikinga na jua, kupanga ratiba ili kuepuka juu kali la adhuhuri, kunywa maji ya kutosha, kuvaa miwani na kulinda macho, Kwa na elimu na ufahamu kuhusu madhara ya juakali, kutumia kivuli na mazingira yenye hewa safi Kwa ujumla, kujikinga na jua kali sijambo la anasa, bali nila hitaji ya kiafya, kupitia tahadhari hizi na weza kuendelea na shughuli.

Kutembea kwa migu ni moja wapo ya shughuli rahisi lakini yenye manufaa makubwa katika maisha ya binadamu. Ingawa watu wengi huchukulia kutembea kama njia ya kawaida ya kufika mahali fulani, mimi binafsi napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunipa faida za kiafia, kisaikolojia na kijamii. Kutembea situ harakati ya mwili, bali pia ninjia ya kutafakari, kujifunza na kuungana na mazingira yaliyo nizunguka. Kwanza kabisa, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ya faida zake za kiafya. Kutembea huusaidia kuimarisha misuli ya mwili, kuboresha mzunguko wa damu na kudumisha afya ya moyo. Tofauti na mazoezi mazito, kutembea nisalama kwa watu wa rika zote na hakuleti hatari kubwa ya majeraha. Kwa kutembea mara kwa mara, nimegudua kwa mwili wangu hubaki mchangamfu na ninapata nguvu za kuendelea na shuguli za kila siku bila kuchoka haraka. Pili, kutembea kwa miguu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya ya akili. Ninapotembea, hasa katika mazingira tulivu kama bustani au barabara zisizo na kelele nyingi. Akili yangu hupata nafasi ya kupumzika. Mawazo yanapungua, naninahisi utulivu wa ndani. Kutembea pia hunipa fulsa ya kutafakari masuala ya maisha, kupanga mipango, au hata kuacha akili iwe huru bila shinikizo lolote. Hii hunifanya ni jisikie mwenye amani na furaha zaidi. Aitha, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu huniruhusu kuungana na mazingira Ninapokuwa nikitembea, ninaweza kuona vitu vingi ambavyo nisinge viona nikiwa ndani ya gari au safiri mwingine wa haraka Ninaweza kutazama miti, majengo, watu au matukio madogo ya kila siku. Ukaribu huu na mazingira, hunifanya nithamini zaidi uzuri wa dunia na kuwa mtu anayejali mazingira yanayo nizunguka kutembea kwa migu pia hunipa muda wa kujifunza na kujitambua. Wakati mwingine natembea nikiwa peke yangu na huji na kutumia muda huo kujitathmini, Kujuliza maswali kuhusu malengo yangu na kutafakari maamuzi niliyofanya. Mazugumzo ya ndani yanayotokea wakati wa kutembea hunisaidia kujielewa zaidi na kufanya mamuzi bora. Kwanjia hii, kutembea kuna kuwa zaidi ya mazoezi, kuna kuwa safari ya kujijenga kiakili Zaidi ya haya, kutembea kwa migu ninjia nafuu ya na rafiki kwa mazingira ya usafiri. Hakihitaji mafuta, gharama kubwa, na wala vifa maalumu. Kutembea, hunisaidia kupunguza utegemezi wa vyombo vya usafiri vinavyotumia mafuta. Na hivyo, huchangia katika kupunguza uchafuzi wa mazingira. Hili hunipa hisia ya kuwajibika kijamii na kimazingira. Napenda pia kutembea kwa miguu kwa sababu uchochea mawasiliano ya kijami. Wakati mwingine ninapotembea na marafikia au watu wa familia mazungumzo huwa huru na ya karibu zaidi. Kutembea pamoja huimarisha mahusiano, Kwani watu hupata muda wa kuzungumza kwa utulivu bila usumbufu Hata ninapotembea peke yangu Ninaweza kusalimiana na majirani au kukutana na watu wapya Jambo linalojenga mshikamano hadi., Kwa jamii, kutembea kwa miguu hunifundisha subira na udhamini wa safari. Tofauti na usafiri wa haraka, kutembea kunanilazimisha kupunguza mwendo na kufurahia kila hatua. Hii hunifundisha somo muhimu la maisha, kuwa mafanikio si kufika haraka tu bali ni kufurahia mchakato mzimo wa safari. Mafunzo haya hunisaidia hata katika kazi na malengo yangu binafsi. Aidha kutembea mara kwa mara hunisaidia kudumisha nidhamu na mtindo bora wa maisha. Ninapojenga tabia ya kutembea, ninakuwa makini zaidi kuhusu afya yangu kwa ujumla. Kama vile, kula vizuri, na kupumzika kwa kutosha Tabia hii chanya huwaziri maeneo mengine ya maisha yangu na hunifanya niwe na mtazamo mzuri wa kujijali. Kwa ujumla, kutembea kwa miguu ni shughuli ninayoipenda kwa sababu huniletea manufaa mengi zaidi na niliyoyatarajia ni njia rahisi lakini yenye nguvu ya kuimarisha mwili, akili na roho. Ndio maana nitendelea kupenda na kudhamini kutembea kwa miguu kama sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Katika dunia ya kisasa, plastiki imekuwa sehemu kubwa ya maisha ya kila siku kwa sababu ya urahisi wake, gharama nafuu na matumizi mengi. Hata hivyo, matumizi kupita kiasi ya plastiki yameleta changamoto kubwa za kimazingira, kiafia na kijami. Mimi binafsi nimechukua hatuwa mbalimbali za makusudi kupunguza matatizo ya matumizi ya plastiki katika maisha yangu ya kila siku. Kitambua kuwa hata juhudi ndogo za mtu mmoja zinaeza kuchangia mabadiliko makumbwa endapo zitafanywa kwa upamoja Kwanza kabisa hutumia mifuko mbadala Badala ya kutumia mifuko ya plastiki ninapoenda dukani au sokoni Badala ya kutumia mifuko ya plastik inayotumika mara moja na kutupwa Ubeba mifuko ya kitambaa hau mifuko inaeza kutumika mara nyingi hatua hii imenisaidia kupunguza idadi ya mifuko ya plastiki, ninayotumia kwa kiwango kikubwa na pia hunifanya nijisikie kuwa na mchango wa moja kwa moja katika kupunguza taka zisizo oza kwa uraisi. Pili, uepuka kununua bidhaa zilizo fungashwa kupita kiasi kwa plastiki. Ninapokuwa dukani, huchagua bidhaa zilizo katika vifungashio, vinavyoweza kulejelewa, au vilivyotengenezwa kwa karatasi, glasi, au metali. Ingawa wakati mwingine bidhazi zinaeza kuwa gali kidogo, ninaona gharama hiyo kama uekezaji katika mazingila na afya ya badae. Chaguo hili hunifanya kuwa mnunuzi mwenye ufahamu na anayejali hadhari za matumizi yake Haidha hutumia chupa za maji na vikombe vinavyo tumika mara nyingi badala ya chupa za plastiki zinazotupwa baada ya matumizi moja Ninapobeba chupa yangu ya maji napunguza hitaji la kununua maji yaliofungwa kwenye plastiki kila mala ninapokuwa nje hatua hii si tu inapunguza taka za plastiki, bali pia hunisaidia kuokoa pesa kwa muda mreifu. Hatua nyingine muhimu ninaochukua ni kupunguza matumizi ya bidhaa za plastiki za matumizi ya mara moja. Kama vijiko, uma, sahani na mirija ya kunywea Badala yake, hutumia vyombo vya kudumu vilivyotengenezwa kwa chuma, glasi au mianzi Ninapokuwa safarini, ujitahidi kubeba vyombo vyangu au kukata plastiki za ziyada inapoezekana Tabia hii unifanya niwe makini zaidi na maamuzi madogo ninaofanya kila siku Pia hutenganisha na kulejeleza taka kadri inavyoezekana Ingawa miundombinu ya kurejeleza plastiki haijakamilika kila mahali, huitaji kutenganisha plastiki na taka nyingine ili kurahisisha ulezoaji wake. Ninapofanya hivi, ninaona kuwa plastiki haipasi kuishi ya ovyo kwenye mazingila bali inaweza kutumika tena kama, kwa njia mbalimbali. Zaidi ya hayo, hujifunza na kujielimisha kuhusu hadhari za plastiki kwa mazingira. Maarifa haya hunisaidia kufanya maamuzi bora na kuhamasisha wengine. Ninapojua madhara ya plastiki kwa viumbe vya baharini, hudongo na hata hafi ya binadamu. Ninakuwa na motisha zaidi ya kubadili tabia zangu. Elimu hunipa msingi wa mabadiliko endelevu. Hatuwa nyingine ninaochukua ni kuhamasisha watu wa wanaonizunguka kuhusu umuhimu wa kupunguza matumizi ya plastiki. Kupitia mazungumzo ya kawaida na familia, marafiki au hata wenzangu kazini hushiriki mawazo na njia rahisi ya kupunguza plastiki Ingawa si kila mtu hubadilika mara moja mazungumzo haya huanzisha ufahamu na mabadiliko ya pole pole katika jami vile vile hupendelea bidhaa zinazo dumu kwa muda mrefu badala ya zile za plastiki hafifu zinazoharibika haraka kununua bidhaa zenye ubora husaidia kupunguza taka kwa sababu hazihitaji kubadilishwa mara kwa mara. Njia hii hunifundisha kudhamini ubora badala ya wingi na hivyo kupunguza matumizi yasio ya lazima. Kupunguza matumizi ya plastiki pia kuna hitaji kubadilisha mtazamo na mtindo wa maisha. Nimejifunza kuwa urahisi wa muda mfupi usitufanye tusahau hadhari za muda mrefu. Kwa kuchukua muda kidogo kupanga manunuzi na shuguli zangu, ninaweza kuepuka matumizi mengi ya plastiki bila kuhisi kuwa ninajinyima sana. Kwa ujumla, kupunguza matumizi ya plastiki si jukumu la serikari au mashirika pekee, bali ni wajibu wa kila mmoja wetu. Ingawa hatuwa zinazochukua, zinaweza kuonekana ndogo, nina amini kuwa zikichukuliwa na watu wengi, zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kupitia juhudi hizi, nachangia katika kulinda mazingira, kuifadhi rasirimali na kuhakikisha dunia bora.

Kila mtu ana doto na malengo katika maisha yake ya kazi, yanayompa motisha ya kuendelea, kufanya bidii, kujifunza na kuboreshe ujuzi wake. Mimi binafsi ni na malengo mahususi ya kufikia katika kazi yangu, yanayolenga siyo tu mafanikio binafsi, bali pia mchango chanya kwa timu, kampuni na jamii kwa ujumla. Malengo haya yanajumuisha kujikita katika ujuzi na taaluma, kupanda ngazi ya cheo, kuwa kiongozi wa kuigwa, kuleta mabadiliko chanya na kufikia usawa kati ya maisha binafsi na ya kazi. Kwanza kabisa, nina malengo ya kujifunza na kuimarisha ujuzi wangu katika taluma yangu. Kila siku, ninajitahidi kujenga uelewa na kina kuhusu kazi ninayofanya, teknolojia mpya zinazotumika na mbinu bora ya kutimiza majukumu. Malengo haya, haya usishi tu kujua mambo kwa kiwango cha msingi, bali pia kujua mbinu za ubunifu na za kimu. Karakati, zinazoweza kuongeza tija katika kazi. Kwa kufanya hivyo, ninapanda kiwango changu cha kitaalamu na kuwa raslimali muhimu kwa timu yangu na shirika nililopo. Pili, ninamalengo ya kupanda ngazi ya cheo au nafasi ya uongozi. Hisi kwa sababu tu ya hadhi ya uheshima, bali ni kwa sababu cheo cha juu kina ambatana na uwezo wa kuathiri mabadiliko na kufanya maamuzi ya kimkakati. Kupanda cheo kuna nipafursa ya kuongoza timu, kugawa majukumu kwa ufanisi na kuakikisha kila mfanyakazi ananafasi ya kutowa mchango wake kwa njia bora. Malengo haya yananiwezesha kuwa sehemu ya mabadiliko, chanya na kuakikisha timu inafanikisha malengo yake kikamilifu. Aidha, nina malengo ya kuwa kiongozi wakuigwa na mshauri kwa wengine. Katika kazi yote, uongozi si tu kuongoza bali pia ni kuwa mfano wakuigwa. Napenda watu waangalie, mwenendo wangu, nidhamu na ubunifu katika kazi kama chanzo cha motisha yao. Kwa kuwa kiongozi anayekua mfano, inaweza kuhamasisha wenzangu kuwasaidia kuboreshe utendaji wao na kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano na uwajibikaaji. Malengo haya yanahusisha siyo tu uwezo wa kutimiza majukumu yangu bali pia kueneza maadili mema kwa wengine. Malengo yangu pia ni kuleta mabadiliko chanya katika shirika au jamii. Kila kazi ninaofanya ni na mtazamo wa kuona jinsi inaweza kuleta faida ya muda mrefu siyo tu kwa kukipengele cha kifedha bali pia kwa jamii na au mazingira. Hii inamaanisha kuchukua hatua zinazoongeza ufanisi kupunguza taka au rasilimali zinazo hitajika na kuhamasisha ubunifu na uelewa wakijamii miongoni mwa wenzangu. Kwa kufanya hivyo, kazi yangu haichangii tu kwa maendeleo binafsi bali pia kwa maendeleo wa kijami na shirika. Pia nina malengo ya kujenga mtandao wakitaalamu na mahusiano yenye maana katika dunia za kazi. Ushirikiano na husiano mzuri ni msingi wa mafanikio Ninataka kujenga mahusiano ya kudumu na wafanyakazi wenzangu wateja na washirika wa biashara ili kuboresha mawasiliano kushirikiana katika miradi na kupata fursa ya maendeleo ya pamoja mtandao huu ni muhimu kwa kushirikiana katika ubunifu kupata taarifa mpya na kushirikiana katika ufanisi katika kufanikisha malengo ya shirika Zaidi ya hayo, ni na malengo ya kufanikisha maisha bora yenye usawa, kati ya kazi na maisha binafsi. Mafanikio ya kazi hayawezi kutimiza mtu ikiwa hayatoi nafasi ya furaha na utulivu wa kijamii. Na kifamilia, hivyo, ninaweka mkazo katika kupanga muda wangu vizuri, kuhakikisha napata muda kupumzika, kujifunza mambo mapya na kuendeleza uhusiano mzuri na familia na marafiki. Usawa huu ni muhimu kwa kudumisha motisha, afya ya kiakili na utendaji bora kazini. Pia malengo yangu ni kuzidi, kujituma na kuwa mfanisi zaidi. Sio tu kufanya kazi kwa kiwango cha wastani, bali kufanya kazi kwa ubora na ubunifu unaozalisha matokeo chanya. Hii inahusisha kupanga vizuri, kutekeleza majukumu kwa umakini na kutumia teknolojia na mbinu mpya ili kuongeza ufanisi Kwa kufanya kazi kwa ubora huu na kuwa mfanyakazi wa kuigwa na kuunda msingi wa mafanikio ya muda mrefu katika taaluma yangu Kwa hakika, malengo haya si doto za muda mfupi peke bali ni mwelekeo wa maisha yangu ya kazi kwa muda mrefu yanaongeza motisha, nidhamu na kujitolea katika kazini Huku yakiweka msingi wa mafanikio ya binafsi na ya wengine kupitia malengo haya Nina jitahidi kuwa mfanyakazi bora, kiongozi chanya na mtu anayechangia maendeleo endelevu katika jamii na shirika.

Kila mtu ana kipidi cha maisha chake, ambacho kinamkumbusha furaha, raha na mara nyingine changamoto za kipekee. Ujana ni mojawapo ya vipindi hivyo, wakati ambapo mtu huzidiwa na nishati, matumaini na ndoto zisizo za kikomu. Kwa upande wangu, ningependa kurudi ujana, si kwa sababu ya kutoridhika na maisha ya sasa, bali kwa sababu ni kipindi chenye mafunzo, changamoto na furaha ambazo uwezi kuzipata tena kwa kiwango hicho cha asili. Kurudi ujana kungeleta fursa ya kutafakari juya maamuzi ya awali, kujifunza kwa mapema na kujaribu mambo mapya bila hofu. Kwaza kabisa, ningependa kurudi ujana iri kurekebisha maamuzi fulani nilioafanya bila kuogopa matokeo. Kila binadamu ufanya makosa wakati wa ujana wake kwa sababu ya upungufu na uzoefu na maarifa. Kwa kurudi ujana, ningepata nafasi ya kufanya maamuzi bora zaidi katika masuala ya erimu, marafiki na tabia na binafsi. Hii ingenisaidia kuepuka baadhi ya changamoto ambazo, ingekuwa zinashugulikiwa mapema, zingekuwa raizi au hata zisitokee. Piri, ningependa kurudi ujana ili kujifunza kwa mapema, kipindi cha ujana ni kipindi muhimu cha kujenga misingi ya maisha. Njia niliopita bila ufahamu wa kutosha, au uongozo sa hii ngeweza kubadilika kwa kuwa na maarifa na uelewa wa awali. Ningepata fulsa ya kujifunza stadi mpya, binu za kujitengenezea na kuhimarisha ujuzi wa kijamii na kimaadili, kujifunza mopemo kungeleta matokeo chanya katika maisha yangu ya baadae, iwe ni kielimu, kifamilia au kiuchumi. Aitha, kurudi ujana kungekua na fulsa ya kufurahia, raha na nishati ya kijana. Ujana ni kipindi cha nguvu, nyingi, afya bora na uwezo wa kushugulikia changamoto kwa uraisi. Ingawa sasa ninaweza kufurahia maisha, si raisi kupata kiwango cha nguvu na msisimko wa kimaumbile wa ujana Ningependa kutumia nguvu hiyo kutimiza ndoto, kushiriki katika michezo, safari na shuguri ambazo kwa sasa haziwezi kufanya kwa uraisi kutokana na masharti ya maisha makubwa Zaidi ya hayo, kurudi ujana kungekua fursa ya kuanzisha marafiki na usiano bora zaidi katika ujana, muingiliano wa kijamii ni mkubwa na una nafasi ya kuunda urafiki wakudumu. Ningepata nafasi ya kuimarisha mausiano na wenzangu, kuelimika kutoka kwao na kujenga msingi mzuri wa mshikamano na msaada wakijamii. Hii ingesaidia hata katika maisha ya baadae kwa kuwa marafiki wa kweli wana mchango mkubwa katika mafanikio na furaha ya maisha. Ningependa pia kurudi ujana ili kuchunguza ndoto ambazo sikuwa na ujasiri wa kujaribu. Ujana huja na hofu na shaka kidogo kutokana na upungufu wa uzoefu, lakini pia huja na uwezekano mkubwa na majaribio ya uvumbuzi. Kurudi ujana kungeipa nafasi ya kujaribu maswala mapya kuunda binu ya za ubunifu na kuanzisha ndoto zangu kwa kasi zaidi na ujasiri zaidi kuliko nilivyokuwa na wakati huo Pia kurudi ujana kungekua fursa ya kuboresha maadiri na tabia Ujana ni kipindi cha kujenga utu nidhamu na ufahamu wa kijamii Nilipokuwa kijana baadhi ya tabia hazikuwa sahihi au zirihitaji marekebisho kurudi kwa ufahamu wa sasa, ungeweza kunisaidia kuwa na tabia bora zaidi, huweshimu wengine zaidi, na kujenga msingi dhabiti wa maisha mazuri ya kibinafsi na kijamii. Kwa hakika, kurudi ujana hakumaanishi kurudia makosa ya zamani au kuachwa nyuma katika maendeleo ya sasa. Badala yake ni ndoto ya kuwa na fursa ya kutumia nguvu, maarifa na uwelewa wa sasa katika kipindi cha maisha ambacho ni kizuri cha peke Ingawa maisha huendelea na hatuwezi kurudi nyuma kwa kweli kufikiria kurudi ujana kunanipa motisha ya kufanya kila siku ya sasa Iwe yenye maana, kujifunza kwa bidii na kuchukua maamuzi bora kwa maendeleo ya maisha yangu ya baadae.